Shuguli zangu za wikendi huanzia kwa kupumzika na kuondoa msongu wa kazi wa wiki. Mara nyingi napenda kutumia muda na familia au marafiki kutazama filamu au kuenda kutembea nje. Pia wakati mwingine napanga kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani au kujifunza mambo mapia. Wikendi hunisaidia kupata nguvu, furaha na utulivu na kunifanya njiandae vizuri kwa wiki ijayo.